Filamu ninayoipenda zaidi ni ya aina ya drama yenye mafunzo ya maisha kwa sababu huniguza kihisia na hunifanya nitafakari kwa kina kuhusu maisha ninapofikiri filamu hii kwa mara ya kwanza ninakumbuka ujumbe wake mzito wahusika waliocheza kwa uhalisia. Na namna ilivyoonyesha changamoto na matumaini ya binadamu. Ninaipenda kwa sababu si ya burudani tu bali pia huniacha na funzo linalo baki hata baada ya filamu kuisha. Nakumbuka mara ya kwanza nilipoiona nilikuwa nikiwa nyumbani. Nikiitazama pamoja na rafiki au mwanafamilia aliyependekeza tuiangalie. Mtu huyo alionyesha filamu ilikuwa kunieleza kuwa ina ujumbe mzuri na inagusa maisha kila siku. Jambo lililonifanya niwe na hamu ya kuitazama. Bada ya kuiangalia nilijikuta nikiwaza sana kuhusu wahusika na maamuzi yao. Bila shaka ningependa kuiona tena. Kila mara ni napoirudia, hupata maana mpya au kufahamu kwa ndani zaidi sehemu nilizozipuuza awali. Filamu hii hunikumbusha umuhimu wa matumaini, subira na kufanya maamuzi sahihi. Ndio maana imebaki kuwa filamu ninayoitamini sana.

Ninaishi katika nyumba ndogo yenye pa la bati katika mtawa wa jiji. Nyumba yetu inachumba kimoja kikubwa jikoni na bafu. Eneo ili lina nyumba za majirani ambazo zinafanana na zetu na kuna miti michache inayotoa kivuli. Njia za mtawa zipo safi na watu wanapendeza. Jambo linalonifanya ni nikijisikia vizuri. Niliamia hapa nilipokuwa mdogo sana. Hivyo nimezohea mazigira haya na nimejenga istoria na mahali hapa. Kile kinachopenda zaidi kuhusu eneo langu ni amani na uraisi wakupata kuuduma kama maduka, shule na usafirishaji. Pia kuna eneo la kuchezea watoto karibu na nyumba yetu. Jambo linalo nifanya mahali hapa kuwafuraha zaidi. Naizi salama na raha mahali ninapoishi kwa sababu majirani wanasaidiana. Kuna usalama wa kawaida na hali ya utulivu. Kwa ujumla, eneo hili ni mahali ninapopenda kuhishi kwani linachanganya uraisi, amani na ufuraa ya familia.

Napenda kucheza mchezo wa mpira wa miguu. Mchezo huu hunifurahisha kwa sababu unahitaji ushirikiano wa timu, nguvu za mbinu. Pia hunisaidia kuwa na afya njema na kunifanya nijisikie mwenye furaha na kujiamini. Napenda kucheza na marafiki zangu wakati wa mapumziko au baada ya shughuli za kila siku. Kwani hunipa nafasi ya kupumzika au kujiburudisha?

Ningependa kuvaa nguo zinazo faa. Zinazo kuwa rahisi na za starehe. Kwa kawaida napenda shati rahisi au t-shirt pamoja na suruali ya kawaida au jeans. Vitu hivi unifanya nijisikie huru na kuweza kusongea kwa u rahisi bila kizuizi chochote. Pia napenda nguo ambazo zinarangi zinazo pendeza au zinazo faa kwa hali ya hewa. Kwani zinanifanya najisikia vizuri na kujiamini.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo chanya ya kazi yangu na jinsi inavyosaidia wengine. Napenda kujua kwamba juhudi zangu haziko bure. Bali zina matokeo yanayo onekana au yanayogusa maisha yangu ya watu. Pia malengo yangu, binafsi ya yananipa nguvu ya kuendelea ninapokuwa nama mpango wa mpango wazi na na fahamu ni hatua gani lazima nichukue ni ninajisikia motisha zaidi. Zaidi ya hayo, pongezi na kudhaminiwa na wenzangu au viongozi hunipa ari ya kufanya zaidi. Hata changamoto ndogo zinazonifura zinazonifundisha na kunipa motisha wa kuboresha uzuri wangu kwani kila tatizo li lililotatuliwa linanifanya nijisikie bora na mwenye uwezo zaidi. Kwa jumla, kuona maendeleo yangu binafsi na ya timu pamoja na mshiko wa mafanikio madogo, ndizo changamoto zinazo niimarisha kazini.

Nashugulikia kazi za dharura kwa kupanga mda wangu vizuri na kuzingatia kila jambo kwa makini. Kwanza minasoma maelekezo na kuwakikisha maelewa na ninaelewa kila inacho itajika kukifanya. Kisha ugawa mda wangu ili kuamaliza kazi atua kwa atua. Kwaanzia kwa sehemu raisi adi sehemu ngumu. Pia napenda kufanya kazi kwa utulivu bila araka. Nikichukua mda wa kwangalia kila jibu, kila kazi na kuwakikisha ni sahii. Ikiwa kuna tatizo au jambo linazo, siloeleweka. Siogopi kuuliza wenzangu au kutafuta msaada kutoka kwa walio itimu. Bada kumaliza kazi, mara nyingi ufanya ukaguzi wa mwisho ili kwa kikisha kila kitu kiko sawa kwa njia hii napata ufahamu mzuri kwa kazi pia ufuraia kufanya kazi za dharula kwa ufanisi.

Hapana sina ndege wa kufungwa nyumbani, lakini napenda wanyama, na ningependa kuwa na ndege kama vile Kanari au kasuku. Kwa sababu hunipa furaha na hewa ya utulivu nyumbani. Ndege wa nyumbani huwa na sauti nzuri. Unaweza kuangalia rangi zao nzuri, jambo linalo ongezea, linalo ongeza raha ndani ya nyumba. Ikiwa ningepata nafasi ya raslimali, ningependa kumlea ndege wa aina hiyo nyumbani kwangu. Maana ataniletea furaha, pia wakati ninapo kuwa napumzika, pia ataniletea furaha.

HApana sijawahi safiri kwa ndege. Hata hivyo ningependa sana kupata uzoefu huo siku za usoni. Kwa sababu nasikia ni safari ya haraka na ya kuvutia. Wazo la kuona mandhari kutoka juu angani hunifanya nihisi hamu na shauku kubwa. Ningependa kusafiri kwa ndege kuenda maeneo tofauti ili kujifunza tamaduni mpya na kuona sehemu ambazo sijawai kuziona kabla. Nadhani kusafiri kwa ndege kungeongeza ufahamu wangu wa dunia na kunipa kumbukumbu nzuri za maisha.

Ninapenda zaidi filamu za maigizo, drama, na filamu za vitendo, action. Filamu za maigizo univutia kwa sababu uwa na handidi zenye ujumbe mzito na isia zinazoguza maisha ya kila siku. Uni saidia kueleza mitazamo tofauti ya watu na kunifanya nitafakari kuhusu maisha. Pia napenda filamu za vitendo kwa sababu uwa na msisimuko matukio ya kusisimua na nguvu nyingi. Filamu za aina hii uniburudisha na kunisaidia kupumzika baada ya shuguli za siku. Kwa ujumla napenda filamu ambazo zinaandidi, zuri na zinazoweza kunifuraisha pamoja na kunifunza kitu.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wa kufanya kazi kwa bidii, umakini na udhabiti. Mimi ni mtu anaye jitolea, hivyo ninaweza kumaliza majukumu yangu kwa wakati na kwa usahihi. Pia nina uwezo wa kushirikiana vizuri na wenzangu, kusikiliza maoni yao na kufanya kazi kwa pamoja ili kufanikisha malengo ya timu. Pia nina uwezo wa kujifunza araka na kuzoea mabadiliko. Jambo linalo nifanya niwe na ufanisi. Hata pale ambapo mambo mapya yanapojitokeza kazini. Kwa upande wa akili, haina ufahamu mzuri wa kupanga na kutatua matatizo mandogo mandogo. Jambo linalo ongezeka ubora, linalo ongeza ubora wa kazi yangu. Kwa jumla, nguvu zangu ni uvumilivu, umakini, ushirikiano na uwezo wa kujifunza haraka.

Ndio, natumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu na vifaa vingine muhimu. Mfumo hili linanisaidia kulinda taarifa zangu binafsi na kuhakikisha hakuna mtu anayeidhinishwa anayeweza kuafikia vifaa vyangu. Napenda mfumo huo kwa sababu ni rahisi kutumia haraka na linatoa usalama mzuri bila kutumia nyuila nyingi zinazoweza kusahaulika. Pia hunipa amani ya akili kwani najua data yangu iko salama.

Manthara nzuri nilio wai kuona ni machweo ya jua. Wakati jua linapo zama, anga ubadilika rangi na kuwa ya machungwa, nyekundu na zambarau. Jambo linalovutia sana machoni. Hali hiyo unifanya nijiskie mtulivu na kunipa muda wa kutafakari. Nililiona manthari ilo nikiwa nje jioni. Mahali palipo wazi na tulivu. Upepo mwanana na mwanga wajua ulio kuwa unapungua. Vili nifanya tukio ilo liwe lakipeke hadi leo manthari ya machweo ya jua uniachia kumbu kumbu zuri na unikumbusha uzuri wa mazingira ya asili.

Wakati ninawasiwasi, mara nyingi uchukua mda wa kupumzika na kutulia akili yangu. Napenda kukaa kimia, kuvuta pumzi kwa kina na kujaribu kuzingatia suluhisho badala ya kuzingatia tatizo pekee. Pia, mara nyingi ufanya shuguli zinazo nifanya nijisikie vizuri, kama kusoma kitabu, kuantika au kutembea sehemu tutulivu. Hii uu saidia kupunguza mawazo mabaya na kunirusu kuangalia mambo kwa mtazamo tofawuti. Pia ninaweza kuzungumza na tarafiki au mtu wa familia ambaye naweza kumuweleza isia yangu. Kwani mara nyingi kushirikisha mawazo kuna punguza mzigo wa wasiwasi. Kwa ujumla, nina lengo kutuliza akili na kuangalia atuwa zinazo weza kuchukuliwa badala ya kukaa na uzunika.

Mara nyingi hufanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi mara nne kwa wiki. Napenda kufanya mazoezi haya kwa sababu hunisaidia kuwa na afya njema. Kuimarisha misuli na kuongeza nguvu za mwili mazoezi pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mwenye furaha na mtulivu. Kila kipindi cha mazoezi napanga muda wa joto mwili kwanza. Kisha hufanya shughuli zinazojumuisha kukimbia, kufanya push-ups, sit-ups au michezo ya nguvu kidogo. Baada ya hapo huwa na kipindi cha kupumzika na kufanya nyongeza ndogo za kupanua misuli kwa ujumla. Mazoezi ya mwili ni sehemu muhimu ya maisha yangu na hufanya nishike mwili na akili zikiwa tayari kwa kila siku.

Ndio, nagawanya taka zangu, ninajaribu kutanganisha na taka zinazoweza kuoza kama mabaki ya chakula na taka zisizooza kama plastiki na chupa. Kufanya hivyo, hunisaidia kuweza kuweka mazingira yangu safi na pia kurahisisha urejeleaji wa taka. Nagawanya taka kwa sababu ninaelewa umuhimu wa kulinda mazingira na kupunguza uchafuzi. Taka zinazoweza kuoza hutupa au kutumika kwa mbolea. Huku plastiki na vifaa vingine vikikusanywa tofauti. Kwa kufanya hivi ninahisi nachangia kwa kiasi fulani katika utunzaji wa mazingira na afya ya jamii kwa ujumla.

Napenda kuenda sinema mara chache. Asa wakati kuna filamu, mpya, linayonivutia sana. Kwa kawaida, huenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi kulingana na muda wa majukumu nilionayo. Kwangu, kuenda sinema ni njia ya kujiburudisha na kupumzika baada ya shuguli za kila siku. Napenda sinema kwa sababu inatoa uzoefu tofauti kwa kutazama filamu. Ikiwa na screen kubwa na sauti nzuri, pia huwa ni funza nzuri ya kwenda na marafiki au familia. Jambo linalo ongeza furaha zaidi.

Napenda kuandika kwa kompyuta zaidi kuliko kuandika kwa mkono. Kuandika kwa kompyuta hunirahishia kazi kwa sababu ni araka rahisi kufanya marekebisho. Na huifadhi, huifadhi kazi bila kupotea. Pia hunisaidia kupanga mawazo vizuri na kuandika kwa ufanisi zaidi. Hata hivyo, wakati mwingine napenda kuandika kwa mkono, hasa ninapotaka kutafakari au kuandika mawazo ya haraka, kuandika kwa mkono hunipa hisia ya ukaribu na kile kinacho, ninacho kiandika. Kwa ujumla, zote zina umuhimu wake, lakini kompyuta ndio ninayo ipendelea zaidi.

Kuna mambo kadhaa yanayofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Kwanza, ushirikiano mzuri kati ya wafanyakazi, husaidia kila mtu kujisikia huru na kushirikiana bila hofu. Wakati watu wanasaidiana, wanapendana na wanaheshimiana, kazi hushugulikiwa kwa urahisi na kwa furaha zaidi. Pili, mpangilio mzuri wa eneo la kazi unachangia sana nafasi safi zenye mwanga mzuri. Hewa safi na vifaa vya kutosha hufanya mtu afanye kazi kwa ufanisi na raha. Pia, pongezi na kuthaminiwa kwa kazi mzuri huchangia motisha na kufanya wafanyakazi wajisikie kuthaminiwa. Kwa ujumla mazingira ya kazi ya napokuwa na ushirikiano mpangilio mzuri usalama na kuthaminiwa hufanya kazi kuwa ya kuridhisha na yenye mafanikio.

Wakati nina furaha napenda kujifurusha kwa njia tofauti kulingana na mahali. Mara nyingi, husema na kucheka pamoja na marafiki au familia. Kwa kushirikiana furaha na wengine hunifanya niwe na hisia bora zaidi. Pia napenda kufanya shughuli ambazo, hufanya nipate starehe. Kama kusikiliza muziki, kucheza mchezo au kutembea nje ya afuu kufurahia mazingira. Wakati mwingine napenda pia kujitafakari kidogo. Nikifurahia matukio mazuri na kumbukumbu, mambo mazuri yaliyotokea. Hii hunifanya niwe na utulivu kuweza kuthamini kile kinacho kipata. Kwa ujumla napenda kujifurahisha kwa kushirikiana na wenzangu au kufanya mambo yanayo nifanya nijisikie raha na furaha kamili.

NDio, ni mewahi kutembelea ziwa na pia mto. Ziara iyo ilikuwa ya kufurahisha sana kwa sababu mazigira yalikuwa tulivu na yenye uzuri wa asili. Kuona maji yakitiririka au yakiwa tulivu, hunifanya nijisikie amani na kupumzika. Nilifurahia kukaa kando ya maji, kuangalia manthari na kusikiliza sauti ya maji. Tukio hilo liliniwachia kumbu kumbu nzuri na kunifanya nipende zaidi mazigira ya asili. Kutembelea ziwa au mto ni uzoefu nao hunipa utulivu na akili na furaha.

Kwa kawaida na kunywa maji takribani glasi sita hadi nane kwa siku. Ninajitahidi kunywa maji mara kwa mara ili mwili ubaki na maji ya kutosha na kufanya kazi vizuri. Kunywa maji unisaidia kuwa na nguvu kuboresha umakini na kudumisha avya kwa jumla. Wakati wa joto kali au baada ya kunywa kufanya mazoezi uongeza kiasi cha maji ni nacho kunywa ili kufaidia maji yanayopotea. Kwa ujumla, kunywa maji ya kutosha ni jambo muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, wakati mwingine napakia picha kwenye mtandao, lakini hufanya hivyo kwa uangalifu, napenda kushiriki picha ambazo hazi husiani sana na maisha yangu binafsi. Kama mandhari matukio maalumu au kumbukumbu za furaha, hii huniruhusu kushirikiana na marafiki bila kuhatarisha faragha yangu. Pia, ninazingatia usalama kabla ya kupakia picha kama kuchangua ni nani anaweza kuziona na kuhakikisha hazina taarifa nyeti. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kufurahia mitandao ya jamii huku ni kilinda usalama na faragha yangu. Binafsi.

Napenda chakula chenye ladha tamu na kidogo chenye viungo vya asili. Chakula cha aina hii hunipa furaha na kuridhisha hisia zangu za ladha kwa mfano. Chakula kilicho na ladha ya viungo kama pilipili kidogo tangawizi na au kitunguu huinua hamu ya kula na kunifanya nijisikie vizuri. Pia napenda wakati chakula kina mchanganyiko wa ladha tofauti kidogo chenye tamu, chumvi na harufu nzuri. Ladha hii ya kipekee hunifanya nipende chakula hicho na kunifanya niwe na kumbukumbu nzuri kila nikipo kila. Kwa hivyo chakula chenye ladha tamu na viungo vyema ndivyo ninachokipenda zaidi.

Ndio, nimewahi kufanya yoga mara kadhaa. Kufanya yoga kunanisaidia kutuliza akili na kuboresha mwili. Hasa misuli na kuboresha pumzi. Napenda yoga kwa sababu sio tu kuwa mazoezi ya mwili. Bali pia huchangia utulivu wa akili na kupunguza msongo wa mawazo. Mara ninapofanya yoga na panga muda maalumu kisha kufanya mazoezi ya kupanua misuli. Kujisawazisha na kuvuta pumzi kwa kina baada ya kipindi hicho. Ninajisikia mtulivu na naweza kuendelea na shughuli zangu za siku kwa furaha. Nishati mpya yoga ni njia nzuri ya kushugulikia mwili na akili kwa pamoja.

Ndiyo ninajisikia vizuri kusubiri kwenye mstari. Ingewa sii jambo lafurahisha kila wakati. Mara nyingi ninajaribu kuwa nasubira na kuelewa kwamba kila mtu anapozwa kupata huduma kwa haki. Kujisubiri kuna nifundisha uvumilivu na kunifanya nisitumie haraka au kuwa na hasira. Wakati mwengine napenda kutumia muda huu kusoma kidogo, kuangalia simu au kutafakari mawazo yangu ili muda usipotee bure. Kwa ujumla, kusubiri kwenye mstari, kuna pita vizuri zaidi nikijitulia na kutumia muda kwa njia yenye faida badala kuchosha au kuchanganyikiwa.

Tunda langu la kupendeza ni ndizi. Napenda ndizi kwa sababu ni tamu, laini, rahisi kula na pia hunipa nguvu haraka. Ndizi pia ni tunda linalofaa kwa kila wakati wa siku kama kiamsha kinywa au kama kipata kiu kidogo. Zaidi ya ladha yake napenda ndizi kwa sababu ni rahisi kubeba na haina tatizo la kusafirishwa. Hivyo ni tunda bora la kufurahia popote. Kila nikila ndizi, ninajisikia vizuri na nimepata lishe na nguvu kwa wakati mmoja.

Jioni napenda kula chakula kilicho laini na rahisi kumengenya lakini chenye lishe ya kutosha kwa kawaida huchagua wali ugali au pasta pamoja na mboga na baadhi ya protein kama kuku au samaki. Chakula hiki unipa nguvu lakini hakusababishi mzigo mzito mwilini kabla ya kulala. Mara nyingi napenda pia kuongeza saladi au matunda upande wa chakula changu cha jioni. Kwa uni kwani unipa vitamini na kunifanya nijisikie freshi. Kwa ujumla chakula cha jioni ninacho kipenda ni kile kinacho nipa lishebora. Kurudisha na kuandaa mwili wangu kwa usingizi mzuri.

Napenda kusafiria kwa kutumia GPS zaidi kuliko ramani au kawaida GPS hunirahisisha safari kwa kunionyesha njia na sahihi kwa wakati halisi na kunisaidia kuepuka kupotea. Pia hunionyesha mabadiliko ya njia endapo kuna msongamano au utatizo barabarani. Hata hivyo, ninaona ramani za kawaida zina faida yake pia, hasa katika kujifunza maeneo mapya na kuelewa mwelekeo kwa jumla. Kwa jumla napendelea GPS kwa kurahisisha na kasi lakini sipuuzi umuhimu wa ramani za kawaida.

Vifaa vyangu mara nyingi hufanyiwa sasisho mara kadhaa kulingana na aina ya kifaa na umuhimu wa sasisho. Kwa mfano, simu yangu hupokea sasisho angalau mara moja au mbili kwa mwezi. Ili kuhakikisha programu zinafanya kazi vizuri. Usalama unadumishwa na utendaji wa kifaa unabaki mzuri. Kompyuta pia hupata sasisho mara kwa mara, hasa za mfumo na uendeshaji au program muhimu. Kufanya hivi, kuna hakikisha kifaa kinaendelea kuwa salama, kinafanya kazi kwa haraka na kinaongeza uzoefu, uzuri wa kutumia vifaa vyangu.

Ndiyo, napenda kutembea mistuni. Kutembea mistuni, hunipa utulivu na wa akili na kunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Hewa safi, sauti za ndege na mandara ya miti, hunsaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nisikie nikiwa na nguvu mpya. Pia napenda misitu kwa sababu hunipa nafasi ya kutafakari na kufurahia uzuri wa asili bila kelele za mji. Kutembea msituni hunifundisha kudhamini mazingira na kunikumbusha umuhimu wa kuyatunza.

Napendelea zaidi kusimamiwa. Kuliko kusimamiana. Kusimamiwa hunipa mwongozo wa maelekeo. Unanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Napenda kupokea maelekezo kazini na maoni ya kujenga. Kwani hunisaidia kuboresha utendaji wangu na kujifunza kutokana na uzoefu wa wengine. Hata hivyo niyo, niko tayari pia kuchukua jukumu la kusimamia. Inapohitajika, hasa pale ninapokuwa na uzoefu au ujuzi wa kutosha kwa ujumla. Napenda mazigira ya kazi ushirikiano ambapo, kila mtu anaheshimu na kusaidiana iwe ni kusimamia au kusimamiwa.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

Napenda rangi ya blue nyepesi kwa ukuta wa chumba. Rangi hunipa utulivu na usaidia kufanya chumba kijisikie chepesi na chenye amani. Pia blue nyepesi unisaidia kupumzisha macho na akili. Asa baada ya siku ndevu ya shuguli. Zaidi ya hayo, rangi hii inaendana vizuri na samani na mapambo ya rangi mbalimbali. Hivyo kufanya chumba kionekane safi na kizuri kwa ujumla, bluu nyepesi ni rangi ninayoipenda kwa sababu inaleta utulivu na faraja ndani ya chumba.

Napenda kufanya kazi vizuri zaidi ya asubuhi wakati huu akili yangu iko hai na inaweza kuzingatia vizuri. Hivyo kazi, hupita haraka na kwa ufanisi. Pia napenda kuepuka kufanya kazi usiku. Kwa sababu nishati yangu hupungua na mara nyingi siwezi kumaliza kazi kwa ubora unaotakiwa kufanya kazi ya asubuhi. Kunasaidia kupanga siku nzuri na kumaliza majukumu kwa utulivu.

Ndio, napenda kukimbia kwa sababu unisaidia kuweka mwili wangu katika hali nzuri na kuongeza nguvu. Pia, unipanafasi ya kupumua hewa safi na kupunguza msongo wa mawazo. Kukimbia unifanya nijiskie mwenye afya njema na mwenye utulivu wa akili. Igawa sifanyi kila siku, ujaribu kukimbia mara kwa mara. Kadri mda unavyoruhusu.

Ninapofanya vitu ninavyovipenda kama kukutana na marafiki au kufanya shuguli za burudani ninajisikia furaha sana pia kufanikisha malengo yangu. Kunanipa kuridhika na furaha ya ndani. Pia napenda wakati ninaweza kupumzika na kufurahia muda wangu binafsi kama kusoma kitabu au kusikiliza mziki. Hii hunifanya nijisikie mwenye amani na furaha ya kweli.

Wakati nataka kustarehe, napenda kufanya shuguli zinazo nifurahisha na kunifanya nipumziki. Kama kusoma kitabu, kusikiliza mziki au kutazama filamu nzuri, hii hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kujiuliza furaha. Pia mara nyingi napenda kuwa na marafiki au familia. Tukicheza au kushiguliki kushirikiana katika mambo madogo madogo ya furaha hii hunifanya nijisikie amani na kuridhika. Na kunifanya niongeze nguvu za kisaikolojia.